Ninapoboresha michakato ya kazi kwa kukueka mpangilio wazi wa majukumu na kuhakikisha kila hatua ineleweka na kutekelezwa kwa wakati Natumia teknolojia kusaidia kurahisisha kazi zinazo jirudia na pia napenda kufanya tathumini ya mara kwa mara ili kubaini mapungufu na kuya kuyarekebisha.

Kipawa nilichonacho ni uwezo wa kuwasilisha mawazo kwa ufasaha na kuwanika kwa njia inayovutia wa sikilizaji. Nina kipawa cha ubunifu ambacho naweza kubuni suluhisho jipya kwa changamoto zinazo jitokeza. Zaidi ya hayo ninauwezo wa kusikilizo kwa makini na kuelewa hisia za watu.

Ndiyo, napenda muziki wajadi kwa sababu unanihusisha na utamaduli na historia ya jamii, vifaa vya asili kama ngoma na zeze huleta sauti ya kipekee inayokusa moyo, muziki huu pia hufundisha maadili na adili za maa, mababu na pia hunipa hisia ya mshikamano na asili yangu.

Mandhari nzuri ambazo nimewahi kuona ni milima yenye kijani kibichi na mawingu yanaozunguka vilele. Hasa wakati wa asubuhi ambapo, jua lina pochomoza na kuangaza kwa dhaahabu. Pia mandari ya puani enye mchanga mweupe na mawingu ya bahari ya nayopiga kwa utulivu na kuvutia sana.

Kitu kinachonifurahisha sana nipale ninapoeza kushirikiana na watu na kuona maarifa ninayotua ya kileta msaada wa kweli. Ninapofundisha jabo jipya na mtu akalielewa. Vile vile ninaposaidia kutatua changamoto na kuona furaha yao. Hiyo hunipahisia ya kuridhika.

Wiki yangu ya kazi naipanga kama ramani ya safari. Kwanza jumapili jioni au jumatatu asubuhi, nakaa na daftari na kalamu, nikiandika malengo makuu ya wiki, kama vile kupanda miti mitatu ya mawazo. Kisha nagawanya siku kwa vipande vidogo, kazi nzito asubuhi, na majukumu mepesi mchana.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, naijenga kama daraja la maneno na imani. Kwanza, natumia mawasiliano ya wazi kama vile barua pepe, simu au mikutano ya mtandaoni, kama nguzo zinazoshirikia daraja hilo. Ninawasikiliza kwa makini na kushirikisha taarifa kwa uwazi, nikitumia hadithi na mifano.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuwacha uridhi wa huduma na hekima. Nataka kazi yangu isiwe tu kuhusu mafanikio binafsi bali iwe daraja linalowezesha wengine kufanikisha ndoto zao. Kila mradi ninaoushiriki nauona kama mbegu ya baadaye. Nikipanda njia, zana na hadithi zinazosaidia wengine kusonga mbele hata baada yangu.

Napenda kununua vitu sokoni na madukani madogo ya jamii. Sokoni na hisi harufu ya matunda mapya, sauti za wauzaji ziki changanyika kama muziki wa asubuni, na rangi za mboga zikifanya kila kona iwe kama ucho rajihai. Maduka madogo ya jirani hunipa ukaribu na uaminifu.

Mwalimu wangu wa shule ya sekodari alinifundisha jambo muhimu sana. Kwamba hekima haiko tu vitabuni, bali pia katika namna tunavyoshirikiana na watu. Aliniambia mara kwa mara, elimu bila maandili ni kama tabi la muanga. Maneno hayo yamekua mwongozo kwangu, nikijua kwamba kila ujuzi ninaoupata, lazima unganishwe na heshima.

Kazi za dharura ni nazishugulikia kwa utulivu na mpangilio. Kwanza nashusha pumzi na kutambua kilicho muhimu zaidi. Nikitenga yale yana yohitaji hatua ya haraka na yale ya nayoweza kusubiri. Kisha naweka mpangilio hatua moja bada ya nyingine. Nikihakikisha kwamba kila hatua inaleta suluhu.

Kila asubuhi ninapoamka, naanza kwa shukrani ndogo moyoni, nikitaja kimyakimya, jambo moja la kunipa furaha. Kisha nashusha pumzi kwa utulivu, nikihisi mwanga wa asubuhi ukipenya dirishani kama barua ya matumaini. Mara nyingi hunywa kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi, nikihisi joto lake likiniandaa kwa siku.

Chakula cha jald ni nachopenda ni ugali na sukuma wiki. Ugali uni hisi kama msingi wa meza ya kiafrika. Mkate wa hadhi uliopikwa kwa jasho na subira. Sukuma wiki kwa kijani chake safi na ladha ya asili. Huleta usawa na afya. Ni kila hivi na hisi kama nimeunganishwa na mizizi ya jamii na historia.

Ninajihisi kwaamba tadhimini za kazi ni kama kioo kinacho nionyesha. Safari yangu ya kila siku. Wakati mwingine huleta hofu ndogo kwa sababu mtu anapimwa na macho ya wengine. Lakini zaidi ya yote huleta nafasi ya kujifunza. Ninapenda kuziona kama mwanga unawangazia nguvu na mapengo yangu.

Kwa siku ni natumia muda wa wastani wa saa 3 na 4 mtandaoni. Asubuhi maranyingi hutumia dakika chache kusama habari na barua pepe, mchana huingia tena kwa kazi au kujifunza. Najioni hutumia muda mfupi kwa burudani kama muziki au filamu. Kwangu mtandaoni chombo cha maarifa na mawasiliano.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni pale nilipojifunza kuona makosa kama walimu badala ya majeraha nakumbuka siku moja nilipojaribu jambo jipya kazini na likashindikana kabisa nilihisi aibu na kushuka moyo. Lakini bada ya muda nilitambua kwamba kushindwa kulikuwa daraja la kuekelea hekima.

Napenda kusafiri nikitumia ramani za karatasi kwa sababu zinanipa hisia ya safari ya kali. Nikama kushika ramani ya hazina na kufuatilia mistari yake kwa makini. Ramani hunifanya nijihisi ni nashirikiana na dunia moja kwa moja. Nikigeuza karatasi na kuona njia ikifunguka pole pole.

Napenda kukutana na marafiki kwa shuguli zinazo jenga kumbukumbu la furaha ya pamoja. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja tukinywa chai ya maziwa na kuzungumza hadithi za maisha. Tukicheka hadi usiku uingie taratibu. Wakati mwingine tunacheza mchezo ya bodi, tukihisi ya akili zetu zikicheza dansi ya binu na uvumilivu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma kwa sababu sauti yake hunihisi kama mapigo ya moyo wa dunia. Kila mpigo wa ngoma ni mwaliko wa kuungana na wengine. Miguu ikicheza ardhini kama mzizi ya mti ikishikilia udongo. Ngoma hunileta karibu na urithi wa jamii ni furaha na ni ibada.

Mji wangu wa kuzaliwa ni Kenya, na hadithi yake huanza na milima inayozunguka kama mikono ya mama inayokumbatia kijiji. Asubuhi, jua huchomoza taratibu juu ya kilima kituluni nikimwaga mwanga wa dhahabu juu ya mashamba ya mahindi na migomba. Hewa ya baridi hujaa harufu ya chai ya maziwa na mkate mpya.

Wakati wawasiwasi, napenda kutafuta pumzi ya utulivu kwa njia ndogo lakini zenye maana. Maranyingi hukaa kimya na kuvuta pumzi kwa kina, nikihisi hewa ikije na kuondoka kama mawimbi yanayo safisha mawazo. Nikiwa na nafasi, hutembea polepole nje, nikisikiliza upepo na kuangalia anga.

Ndiyo, nimewayi kusafiri kwa ndege na tukio hilo nilihisi kama ndoto inayoinuka juu ya mawingu. Wakati ndege ilipoanza kupaa, moyo ulikuwa na mchanganyiko wa hofu na furaha, sauti yainjini ikiwa kama ngoma kubwa ikitangaza mwanzo wa safari. Nilipo tazama nje ya dirisha dunia ilianza kupungua taratibu.

Wakati wa baridi kali, ninapenda kujifunika vizuri kwa blanketi nzito na kunywa chai ya maziwa yenye tangawizi. Nikihisi joto lake likipenye hadi moyoni. Mara nyingine huwaka moto mdogo jikoni au kuweka taa yenye mwanga wa majano. Ikigeuza chumba kuwa kama kiota cha utulivu.

Ninapendelea shati zaidi, hasa zile zenye vitambaa laini na rangi tulivu Shati hunihisi kama alama ya heshima na utulivu, nikivaa nikiwa tayari kwa mazungumzo au kazi yenye uzito Nikama vazi linalobeba adili ukakamavu na uwazi Tishati nayo niya urahisi na faraja, nzuri kwa mapumziko na matembezi ya kawaida.

Ndiyo, napenda kujaribu teknoloji mpya kwa sababu huni hisi kama kufungua mlango wa siri kuelekea ulimwengu usiojulikana. Kila kifaa kipya au programu huja na ahadi kubadilisha namna ni na vyofanya kazi, kusoma au kwasiliana, ni kama kupanda mlima mpya.

Ndiyo, napenda maua sana. Kila ua hunihisi kama shairi lililoandikwa na dunia kwa rangi na harufu. Maua ya waridi hunipeleka kwenye kumbukumbu za upendo na ukarimu. Maua ya shada hunihisi kama tabasamu la jua. Na maua ya porini hunikumbusha uhuru na uzuri wa maisha yasio na mipaka.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni roho ya mshikamano na maono ya pamoja. Kila siku nahisi kama niko kwenye bustani ya ambapo kila mtu analeta mbegu yake. Wengine wanaleta ubunifu, wengine wanaleta nidamu na wengine wanaleta huruma. Tunapo shirikia na bustani hiyo hujaa rangi na harufu mpya.

Wakati waj ua kali, napenda kutafuta kivuli cha mti au veranda. Nikihisi upepo ikipita taratibu na kuniletea baridi ya asili. Maran yingi hunywa majimengi au kikombe cha juisi ya matunda. Nikihisi ladha yake ikipooza mwili na roho. Pia napenda kutembea taratibu wa asubuhi kabla jua halijawa kali sana.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ni ile inayolinda utu na haki za wafanyakazi. Sera ya usawa, uwazi na mawasiliano ya heshima. Bila sera kama hiyo, kazi hubaki bila mzizi ya mshikamano. Kanuni ya maandili hutua muongoza watabia kazini kuhakikisha heshima na uwajibikaji wa kila mtu.

Napendelea baridi kwa sababu hunihisi kama pumzi safi ya mlima, hewa ikinipa nguvu na uwazi mamazo, baridi hunifanya niwe na utulivu, ikihisi dunia ikipumua kwa kasi ili niweza kutafakari kwa kina. Lakini joto pia lina mvuto wake, ni kama mwanga wajua unawamsha furaha na harakati.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu ikigeuka kuwa mchango halisi kwa wengine. Ninaposhirikiana na wenzangu na kuona matunda ya juhudi zetu yakileta mabadiliko nahisi kama moto wa kijiji unawasha matumaini. Mafanikio madogo ya kila siku hunipa nguvu.

Mafanikio ninayothamini kazini ni yale yanayohusiana na ukuwaji wandani na mchango kwa wengine. Ninapoweza kuongoza kwa wadilifu na kuona timu ikishirikiana kwa mshikamano na hisi kama moto wa kijiji unawaka kwa pamoja. Vile vile, ninathamini sana wakati ninapofanikiwa kueleza mawazo kwa uwazi.

Ninaweinisha kazi na maisha kibinafsi kwa kuyachukulia kama midundo miwili ya muziki mmoja. Asubuhi nahakikisha kazi naanza kwa mpangilio na uwazi kama kupiga noti sahihi kwenye piano. Ninapanga majukumu kuweka mipaka na kutafuta kufanisi. Ili kazi isichukue nafasi ya kila kitu.

Asubuhi hii ni ilianza kwa ibada ya utulivu. Niliamka mapema kabla ya jua kuchomoza, nikakunywa kikombe chachai ya maziwa na tangawizi, nikisikiliza sauti ya ndege wa kifungua siku. Baada ya hapo nilitembea kidogo nje, nikihisi upepo baridi, ukipenya mashavu, na kunikumbusha kuwa kila siku ni zawadi mpya.

Napendelea viatu vinavyo bebea hadithi na urahisi wa kutembea. Viatu vya ngozi laini hunihisi kama uridhi wa ustaarabu, vikiniunganisha na mzizi ya kazi ya mikono. Lakini pia napenda viatu vya michezo vyepesi, vinavyonipa uhuru wa kutembea au kukimbia bila vizuizi.

Napenda kucheza mpira wa kikapu, kila kuruka kukielekea, hunihisi kama kupaa ju ya mipaka ya kawaida, na kila pasi ni lugha ya mshikamano kati ya wachezaji. Kasi ya mchezo hunipa nguvu na muziki wa vyatu vikingoga umbao ni kama midude ya ngoma ya kididi.

Napendelea kunyoa kwa sababu hunihisi safi na mwepesi. Uso ukiwa kama ukurasa mpya tayari kuandikwa. Kunyoa hunipa hisia ya nidhamu na uwazi. Kana kwamba nimeondoa vumbi la jana na kuanza upya. Lakini kuvaa ndevu pia kuna mvuto wake. Ni alama ya ukomavu na utulivu.

Maranyingi asubuhi nakula mkate wa ngano au chapati ndogo, nikisindikiza na chai ya maziwa ya nyeye tangawizi, wakati mwingine huongeze mayai au matunda kama ndizi na maembe, hili kwanza siku ni kiwa na nguvu na uwazi, kwanza kifungua kinywa ni ibada ya mwanzo.

Ningependa kujifunza kaligrafia ya kijapani na lugha ya kifaransa. Kaligrafia hunihisi kama ibada ya mwendo. Kila mstari ukiwa pumzi ya utulivu na uzuri, kana kwamba neno linageuka mchoro. Lugha ya kifaransa na ya hunivutia kama muziki wake wa maneno. Ikinipa daraja la kuungana na tamaduni.

Njia ninayotumia kupumzika mara nyingi ni ndogo lakini zenye maana. Napenda kutembea pole pole jioni nikisikiliza sauti ya upepo na miguu ikigonga ardhi kama midundo ya ngoma ya mbali. Wakati mwigine hukaa kimya na kikombe cha chai moto nikitazama anga likibadilika rangi.

Naishi mahali ambapo milima huinuka taratibu kama walinzi wakale na upepo hubeba harufu ya ardhi yenye rotuba Asubuhi, jua huamka kwa upole juu ya vilima likimwaga mwanga wa dhahabu juu ya mashamba ya mahindi na migomba. Jioni anga hubadilika kuwa uchoraji wa rangi.

Napenda kutazama mpira wa miguu, hasa hapa pale mashabiki wanaposhangilia kwa sauti moja kama wimbo wa kijiji. Kila pasi na kila goli hunihisi kama hadithi ninayoandika moja kwa moja mbele ya macho yangu. Pia napenda mpira wa kikabu, kasi yake na midundo ya viatu ukigonga ubao, kinifanya nihisi kama muziki wanguvu na mshikamano.

Inasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwaleta pamoja kama familia. Tukishirikia na chakula au kikombe cha chai. Tukiongea na kucheka kana kwamba ushindi ni wimbo wa kijiji. Mara nyingine tunasimama kwa duara. Tukishukuru kwa juhudi za kila mmoja wetu.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa vitendo vidogo vina vivyowasha, moto wa mshikamano. Mara nyingi nashiriki mikutano ya kijiji, nikisikiliza na kutoa mawazo ili kila sauti ihesabiwe. Napenda kusaidia katika shuguli za pamoja kama vile kupanda miti na kusafisha mazingira.

Ndiyo, nahifadhi vitu vidogo vya thamana vina vyobeba kumbukumbuku na mana ya ndani. Mfano ni jiwe laini nililopata kanda ya mto. Ambalo hunihisi kama alam ya uvunilifu na utulivu. Pia na hifadhi daftari, dogo lenye mistari ya mashairi na mawazo ya kila siku.

Ningependa kutembelea Italia. Mji huo hunihisi kama mwaya wasanaa na historia. Mita yake ni kama kurasa za kitabu cha kale. Kila ukuta ukiwa na hadithi ya ubunifu na mapambano ya roho ya binadamu. Kutembea kwenye duomo au kupita kwenye maduka madogo ya wachoraji kungekua kama kunjia kwenye karne nyingine.

Napendelea kuandika kwa sababu hunihisi kama kutengeneza daraja jipya kati ya mawazo na ulimwengu. Kila neno ni jiwe la kujenga njia na kila sentensi ni pumzi ya nafsi kijieleza. Kuandika hunipa nafasi ya kuunda hadithi, kushiriki hisia na kuwacha alama ndogo ya safari yangu.

Wakati umeme unapokatika, naona kama dunia imenipa nafasi ya kupumua kwa utulivu, mara nyingi nawasha mshumaa, kisikiliza sauti ya usiku bila kelele za mashine, huo muda wakuandika mistari michache kwenye daftari, kusoma kitabu kwa mwanga hafifu au kuzungumza na jirani.

Ningependa kupata mafunzo uongozi na usimamizi wa miradi nini kufunza jinsi ya kuwasha moto wa mshikamano bila kuzima sauti za wengine Mafunzo ya mawasiliano pia yangenisaidia kujua namna ya kusikiliza kwa kina na kuwasilisha mawazo kwa uwazi.

Napenda keki ya karoti, yenye ladha ya mdarasini na karafu, kwa sababu hunihisi kama kumatio la joto na utulivu. Unapokata kipande, unapata mchanganyiko watamu na viungo vina vyokumusha chai ya jioni kijijini. Pia napenda keki ya vanila yenye matunda juu yake.

Ninaposhugulikia muda wa mwisho, huwanza kwa kugawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo. Kama kukata kuni ili moto uwake haraka, kila kipande kinakua na muda wake, na ninapiga hatua moja baada ya nyingine bila kuruhusu hofu kunikimbiza. Ninapanga ratiba wazi nikitumia kalamu na daftari.

Mazoezi yangu ya kila siku ni kama ibada ya kuamisha mwili na roho. Asubuhi huanza na kukimbia au kutembea kwa kasi, nikisikiliza pumizi yangu ikipiga dudo sawa na midudo ya alvi. Baada ya hapo hufanya mazoezi ya kunyoosha mwili kama mikono, mgongo na miguu.

Napenda paka kwa utulivu wao na namna wanajiweza kugeuza kila kona kuwa mahali pa hifadhi. Pia napenda mboko uaminifu na mbumu zao. Wanakumbusha mshikamano na ulinzi wa jamii. Ndege wadogo kama kanari au njiwa univutia kwa nyimbo zao. Wakihisi kama sauti za asubuhi zinazoleta matumaini.

Ninapendelea mahali pa kimya kwa sababu humo ndiko napata pumzi ya ndani na uwazi wa mawazo. Utulivu unihisi kama bustani ya usiku ambapo kila sauti ya upepo na kila mwanga huleta mwalimu wa subira. Katika kimya naweza kusikia sauti ya nafsi yangu na kuunganisha vipande vya siku bila musongamano.

Ni nasasisha vifaa vyangu pale inapohitajika, si kwa ratiba ya kudumu bali kulingana na hali na mahitaji Ikiwa kifaa kinaanza kupunguza kasi o programu zinazo hitaji toleo jipya, basi nasashisha maramoja ili kisionekane kama chombo kilichopoteza sauti yake.

Ninajikinga na juakali na njia ndogo za kila siku ambazo hunihisi kama kinga ya mwili na roho Kwanza hufaa kofia yenye hufanya na miwani ya jua Nikihisi kama nimeweka pazia ya mwanga safi mbele ya macho ngozi hupewa uguzi kwa kutumia mafuta ya jua.

Ndiyo, natumia video kama daraja la mawasiliano, pala ninapotaka kuona uso na hisia za mtu moja kwa moja. Video hunihisi kama dirisha linalofunguka. Sauti na sura zikikutana, zikifanya mazungumzo yawe zaidi kuliko maandishi yake.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ni huu, usikimbie maisha kana kwamba mashindano, bali tembea kwa makini kama msafiri anayeheshimu kila hatua. Eka mizizi katika mandili yako kwa sababu dunia hubadilika haraka, lakini mizizi imara hukupa nguvu ya kusimama.

Ninapokuwa na furaha nyumbani na penda kugeuza kila kwa nakuwa shere ndogo ya utulivu. Mara nyingi huwanza kwa kupika chakula chenye harufu ya kumukumbu nikihisi jikoni kama jukuwaa la muziki. Bada ya hapo naweza kukaa na kikombe cha chai ni kisikiliza muziki wa taratibu na sauti za ngoma za kiafrika.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu, siasa ni kama upepo unawolekeza mashua ya jamii, inafunua namna tunavyo shirikiana, kugawanya rasilimali na kuunda mustakabali wa vizazi vijavyo. Kila mjadala wakisiasa unihisi kama moto wakijiji, wakati mwingine wenye joto kali, lakini daima ni nafasi ya kujifunza.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunihisi kama nimeweka ofisi yangu katikati ya hekalu la utulivu. Kila kona ya nyumba hubadilika kuwa sehemu ya ubunifu, meza ni jukwaa la mawazo, dirisha ni mlango wa pumzi safi, na chai ya asubuhi ni ndundo la kuanzisha siku.

Ndiyo, nimewai kushiriki tamasha la muziki na uzeefu wake hunihisi kama kuingia kwenye bahari ya sauti na mwanga watu hukusanika kama familia kubwa, kila mmoja akipiga makofi, kurukaruka au kuimba kwa pamoja. Midulu ya ngoma na sauti za vyombo hujenga daraja la hisia.

Maranyingi hukaa hadikaribu saa tano usiku, lakini siku kwa mazoea ya kila siku. Usiku kwangu ni kama bustani ya kimya, wakati wa kutafakari, kuandika au kusikiliza muziki wa taratibu. Hata hivyo, napenda pia kulinda mwili na akili. Hivyo nikihisi uchovu hujipa ruhusa kulala mapema.

Ndiyo, napiga kura kwa sababu kwangu ni kama kupanda mbegu katika shambala jamii. Kura yangu ni sauti ndogo, lakini inapounganishwa na sauti za wengine. Inakuwa ndilo kubwa linalo amua mwelekea wa taifa. Kupiga kura hunihisi kama ahadi ya wajibikaji.

Ninapendelea kuwasiliana kwa njia inayohisi ya karibu na yenye uwazi. Mara nyingi napenda mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu macho na sauti hubeba hisia ambazo maandishi pekee hayawezi. Lakini pia natumia simu na ujumbe mfupi. Hasa pale ninapotaka kufikisha mawazo haraka.

Siishi mahali nilipozaliwa. Kwangu, kuzaliwa ni kama mizizi ya mti na kuishi kwingine ni matawi yanayokuwa kuelekea anga. Mahali pa kuzaliwa hubaki kuwa kumbukumbu na pumzi ya mawazo. Lakini safari imenipeleka sehemu nyingine nikijenga makazi na maisha mapya.

Uzoefu wa kushangaza niliowahi kupata ni wakati nilisimama usiku wa manane ni kitazama anga, lilojaa nyota, na ghafla nyota moja ikapita kwa mwanga mkali kanakwamba ilikuwa mshale wa moto ukikatiza giza. Nilihisi dunia ikinyamaza kwa sekunde chache na moyo wangu ukashuka pumzi ya mshangao.

Filamu ninayopenda zaidi ni ile inayoitwa Redemption. Kwangu ni kama hadithi ya mwanga unaopenya giza nene. Inasimulia maisha ya Andy aliyefungwa kwa kosa ambalo hakutenda. Na safari yake ya matumaini na urafiki ndani ya kuta za gereza.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu huni hisi kama sherehe ya ladha na kumbu kumbu. Kila sahani yenye viungo vilivyopikwa kwa makini ni kama muziki wa ulimi. Pilipili ikitoa ndundo, tangawizi kileta joto au nazi, ikipaka utulivu.

Ndio, napenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu, nihisi kama ibada ya kutuliza mwili na roho. Maji ya moto yakitiririka juu ya ngozi ni kama mvua ya faraja, yakifuta uchovu na mawazo na uzito ya siku. Harufu ya sabuni na mvua hujenga hekaluni ndogo ya utulivu.

Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kufanya kila hatua kama ngao ndogo ya kila siku. Natumia nenosiri lefu lenye mchanganyiko wa herufi, namba na alama, na kuyahifadhi kwa msimamizi wa nenosiri. Kila akaunti umuhimu huwekwa ulinzi wa ziada ili hata nenosiri likivunja, bado kuna kizuizi kingine.

Napendelea kusimamia kwa sababu kwangu uongozi ni kama kuwasha moto wa kijiji, si wa kutawala bali wa kutunza joto na mwanga wa pamoja. Kusimamia hunihisi kama nafasi ya kuongoza kwa hadithi, maono na mfano. Huku nikihakikisha kila mtu anahisi sehemu ya safari.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hunihisi kama alama ndogo ya utu na mtindo. Vipuli ni kama nukta ya mwisho kwenye sentensi ya mava ya mavazi, vinakamilisha taswila na kuleta mwanga wa kipekee. Wakati mwingine navichagua vidogo na rahisi, nikihisi utulivu.

Mpereji, ninaofatilia zaidi ni Citizen TV. Kwani ndiyo kituo kinacho ongoza kwa watazamaji nchini Kenya mwaka huu. Kinashikilia nafasi ya kwanza kwa watazamaji kikiwa na takriban hamsini na tatu ya hadira. Nisehemu na hutua mchanganyiko wa habari, burudani vipindi vya kijamii.

Muziki ninaosikiliza mara nyingi ni mchanganika wa ngoma za kiafrika, zenye dundo la ngoma na mariba, ni muziki wa kitamaduni wa kiswahili unaobeba hadithi za pwani, wakati mwingine napenda piano ya taratibu au gitaa la akostiki, nikihisi kama sauti hizo zinanipunguzia milango ya tafakari.

Harufu nina yopenda zaidi ni ile ya udongo uliochabia na mvua ya kwanza. Hunihisi kama pumzi ya dunia ikifufuka. Ikileta kumbukumbu za bustani na safari ya utulivu. Napenda pia harufu ya chai mondo ikichemka asubuhi. Ikichanganika na tangawizi na mdalasini.

Wakati wa likizo najistavisha kwa kuunda midundo ya utulivu na ubunifu. Asubuhi huwanza na chai ya moto nikihisika makengele ya kwa mcharoho. Kisha hutembea polepole nikisikiliza upepo na sauti za ndege. Ili mwili upate pumzi mpya. Mara nyingi hujipa nafasi ya kusoma vitabu au kuandika mawazo.

Kinachonifanya, nicheke mara nyingi ni mambo madogo yenye mshangao na ucheshi wa maisha ya kila siku. Hadithi za marafiki zenye utani wa ghafla, makosa madogo yanayogeuka vicheko au methali za kiswahili, zinazotumika kwa hali isio ya kawaida, unihisi kama michezo ya lugha.

Kutazama nje ya dirisha langu ni kama kusoma shairi lililoandikwa na dunia. Naona anga likiwa limefunikwa na mawingu yanayocheza taratibu. Kama mashuka meupe yanayofunika milima ya mbali. Upepo hucheza na miti huku majani yakitikisa kama mikono inayopiga makofi ya kimya.

Harufu ninayopenda zaidi ni ile ya udongo uliochavya baada ya mvua kubwa kunyesha. Napenda pia harufu ya chai yenye tangawizi na mdalasini nikihisi kama kengele ya asubuhi iliyonialika kuanza siku kwa joto na utulivu. Kwangu harufu nzuri ni lugha ya kimya ya dunia.

Rangi ninayoipenda zaidi ni blue ya kina. Ile inayofanana na anga la usiku na au maji ya ziwa tulivu. Hunihisi kama pazia la utulivu na tafakari. Ikinipa nafasi ya kupumua na vile vile kuota. Napenda pia kijani cha majani kwa sababu hunihisi kama pumzi ya maisha.

Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunihisi kama ibada ya ukimya na mwendo. Kila hatua ni kama kupiga dundo la goma ya ndani. Ikinipa nafasi ya kusikia pumzi yangu na sauti ya dunia. Kutembea huniletea uwazi wa mawazo. Nikihisi kama barabara inakuwa karatasi na miguu yangu inayochora hadithi.

Tabia ninayoipenda kwa wengine niwa uwaminifu na utu wa dhati, mtu anapongea kwa wazi bila kujificha, nahisi kama ninakaa karibu na moto wa kijiji, joto na mwnga vinavyotoka moyoni, napenda pia huruma na ukarimu, zile ishara ndogo za kujari, kushirikisha chai na kusaidia bila kutarajia malipo.

Napenda kuogelea kwa sababu hunihisi kama mazungumzo ya mwili na maji. Kila mdudo wa mikono na miguu ni kama muziki wa utulivu na kila pumzi ni daraja kati ya dunia na bahari. Kuogelea huniletea uhuru. Mili ukielea juu ya maji ni kama roho ikipaa bila vizuizi.

Nachaji kifaa changu mara moja adi mara mbili kwa siku kulingana na matumizi. Asubuhi baada ya kuamka napenda kuhakikisha kimejaa nguvu. Nikihisi kama kuanza siku na chombo kilichotayari kwa safari. Jioni nikiwa nimetumia muda mwingi kusikiliza muziki najiongezea umeme.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kama zawadi yenye sura mbili. Upande mmoja ni kioo kinachoonyesha ninachofanya vizuri. Upande mwingine ni taa inayonionyesha njia ya kuboresha. Nikiwa na moyo wazi najaribu kusikiliza bila kujitetea mara moja. Nikihisi kama mvua inayoanguka juu ya udongo.

Napenda kupanda milima kwa sababu hunihisi kama safari ya ndani na nje kwa wakati mmoja. Kila hatua kuelekea juu ni kama kupanda ngazi ya uvumilivu na kila pumzi safi ya hewa ya juu ni zawadi ya dunia. Kupanda milima huniletea uwazi wa mawazo.

Napendelea kitanda kilicho kizuri na chakati. Kisichokua kigumu kupita kiasi, wala laini kupita kiasi. Kigumu sana hunihisi kama jiwe lisilo na rehema, na laini sana hunihisi kama kuzama kwenye wingu bila msaada. Kitanda kizuri hunihisi kama ardhi yenye rutuba.

Napenda kuamka na jua, nywele ya kwanza hunihisi kama barua ya dunia ikinikumusha mwazo mpya, ikinipa nguvu na uwazi wa kwanza siku kwa utulivu. Kuamka mapema na kushuhudia jua likipanda ni kama kushuhudia muziki wa asili ukianza, ndege wa kiimba na vile vile upepo ukicheza.

Ningependa kujifunza kifaransa na kijapani. Kifaransa hunihisi kama muziki laini wa maneno, ni lugha ya mashairi na diplomasia yenye ladha ya kahawa na mitaa ya pari. Kijapani kwa upande mwingine hunihisi kama kaligrafia ya roho. Kila herufi ni mchoro, kila neno ni ibada ya heshma na ukimya.

Najitunza kwa kuunda rituali ndogo za kila siku, zinazoniweka dhabiti na safi kiakili na kimwili. Asubuhi huwanza na kuamuka mapema, kukimbia kidogo au kutembea ili kusikia pumzi na mwendo wa dunia, bada ya hapo chai ya tangawizi hunihisi kama moto mdogo wandani.

Uzeofu wa kazi ulionifundisha zaidi ni ule wa kushirikiana na timu katika mazingira yenye changamoto. Nilijifunza kwamba mafanikio si matokeo ya juhudi binafsi pekee, bali ya mshikamanifu wa kila mmoja. Kila kikao cha maoni kilikuwa kama moto wa kijiji.

Nina hifadhi pesa kwa kuifanya iwe kama shambali ndogo la maisha. Kila siku napanda mbegu ndogo za nidamu kwa kwanza kwa kuandika matumizi yangu ili nijue ni wapi majia fedha yanapotea. Pili napanga bajeti na kushili. Kushikilia mipaka yake nikihisi kama kuweka uzio kuzuia mbuzi kula mimea.

Mafanikio nilioyapata kazini yamenifundisha kwamba matokeo bora hutokana na mshirikiano na nidhamu ya kila siku. Nimeweza kuongoza timu kufanikisha miradi kwa uwazi na mawasiliano dhabiti. Nikihisi kama nahodha anayeongoza jahazi kupitia mawimbi. Nilifanikiwa pia kubadilisha changamoto kuwa fursa. Kama vile kutumia ubunifu na mshirikiano wa timu kuunda suluhisho mpia.

Ninaongeza uzalishaji wangu kwa kuunda midundo ya nidhamu na uwazi. Asubuhi huanza na kuamka mapema, kukimbia au kutembea kidogo ili kuamsha mwili na akili. Kisha huandika malengo machache ya siku nikihisi kama kueka ramani ya safari. Wakati wa kazi napanga vipindi vya umakini.

Napenda mtaa wangu kwa sababu hunihisi kama kitabu cha hadithi kinachoendelea kuandikwa kila siku. Kuna sauti za watoto wakicheza, harufu ya chai ya tangawizi ikitoka majirani, na salamu za watoto barabarani ambazo hunihisi kama nyuzi, zinazoshona, mshikamano wa jamii.

Ninasaidia jamii yangu kwa njiya ndogo zinazojenga mshikamano na matumaini, kwanza kwa kushiriki maarifa na hadithi, kuandika, kufundisha au kusimulia methali ambazo zinazawasha moto wa hekima kwa wengine, pili kwa vitendo vya kila siku kama vile kupanda miti na kusaidia majirani.

Jukumu nililo. Penda zaidi kazini ni kuongoza na kushirikiana na timu. Ninapohisi kila mtu akileta nguvu yake mezani. Ni kama moto wa kijiji unaowashwa na kuni za kila mmoja. Ukitoa joto na mwanga wa pamoja. Ninapenda jukumu la kuunganisha maono na vitendo.

Napenda kuendesha baiskeli, kila safari hunihisi kama kurudia utoto, vile vile upepo kipiga uso, barabara ikifunguka mbele kama ukurasa mpya, njia ya uhuru na uwazi, niku iki sukuma midundo, na vile vile moyo ukipiga muziki wake.

Nakumbuka tukio la kutisha, nililoshuhudia usiku moja nikiwa njiani kurudi nyumbani. Giza likuwa limenea, upepo ukivuma kwa sauti ya ajabu na gafra taa za umeme zikazimika. Nilihisi barabara ikigeuka kuwa msitu wa kivuli.

Sherehe ninayopendezwa nayo zaidi ni krismasi. Unihisi kama msimu wa mwanga na mshikamano. Taa zikimetameta usiku, harufu ya chakula cha nyumbani ikijaa hewani na sauti za nyimbo za kitamaduni zikileta joto ra roho. Ni wakati ambapo familia na marafiki hukusanika.

Chakula ni nachokipenda zaidi ni wali wa nazi na samaki wa kukaanga. Harufu ya nazi kikichemuka hunihisi kama kumbukumbu ya pwani na utulivu wa jioni. Huku wali ukiwa dhaini na wenye ladha ya utamu wa asili. Samaki wa kukaanga wenye harufu ya viungo huleta uiano wa nguvu na urahisi.

Ninapendelea mwanga wakati. Mwanga mkali mara nyingi hunihisi kama jua linalochoma macho na kuondoa utulivu. Ilhali mwanga wakati huleta anga yenye usawa. Si giza, si kunga kupita kiasi. Ni mwanga unaotoa nafasi ya kuona kila kitu kwa uwazi. Huku ukihifadhi utulivu na hewa ya kutafakari.

Ujuzi ni ninaowhitaji kuimarisha zaidi ni uumilivu na umakini wa kina. Mara nyingi napenda kusonga haraka na kushika maono makubwa, lakini ni najua kwamba nguvu ya kweli iko katika kusikiliza. Kwa mudamrefu, kuchunguza undani na kuruhusu mambo kukuwa kwa kasi yake.

Ujuzi ni ninaotamani kujifunza zaidi ni kaligrafia ya kijapani na lugha ya kifaransa. Kaligrafia hunihisi kama ibada ya pumzi na mikono. Kila mstari ni sauti ya utulivu. Kila alama ni shairi la ukimia. Ningependa kushika brush na kuona wino ukigeuka kuwa alama zenye maana.

Maranyingi mchana hula ugali na mboga za majani. Ugali hunihisi kama msingi dhabiti wa mguvu na mboga za majani huleta uiano wa afya na ladha safi ya shamba. Wakati mwingine huongezo samaki ya maharagwe ili chakula kiwe na uzito na roho ya kijijini.

Kazi ya nyumbani ninayoichukua zaidi ni kupiga pasi nguo. Kila mara hunihisi kama vita, visivyoisha na mikunjo ya kitambaa. Ukipiga upande moja, mwingine unajitokeza tena. Joto la pasi na moshi mdogo wa kitambaa, huleta hisia ya uvumilivu, unaochosha.

Napenda kuvaa nguo wa zenye urahisi na maana. Mara nyingi huchagua shati safi lenye rangi tulivu kama kijani au blue, ikihisi kama anga au bustani. Napenda pia jaketi tatu nilizo nazo, kila moja ikihisi kama sura tofauti ya msimu, moja ya vitendo, moja yenye urembo wa ndani na moja ya mtindo wa kifahari.

Ninapoandaa ripoti za kazi, huanza kwa kukusanya taarifa muhimu, takuimu, matokeo na maoni ya timu, kama kukusanya kuni kabla ya kuwasha moto, huanza na utangulizi mfupi, kisha malengo, matokeo, uchambuzi na hitimisho, ni kama ramani ya safari.

Ndoto yangu kubwa ni kuwacha urithi wa hekima na ubunifu kujenga njia ambazo wengine wanaweza kupita na kustawi. Natamani kuunda mahali pameshikamana na ubunifu kama kituo cha sanaa na hadithi au hata kahawa yenye vitabu na muziki ambapo watu hukutana na kushiriki mawazo.

Kusubiri kwenye mstari hunihisi kama somo la uvumilivu. Mwanzoni kuna ukakasi, dakika zikijivuta kama nyoka wa pole pole. Machi yakitazama mbele bila muendo. Lakini nikikubali hali hiyo. Mstari hugeuka kuwa nafasi ya kutafakari, pumzi za kina, kuhesabu hatua au hata kusikiliza midundo ya maisha ikipita karibu.